Ninafanya vizuri kazi na wafanyakazi wenzangu kwa kuangalia lengo kubwa la kufanya kazi kwetu ni kufanya kazi kwa kushirikiana kufanya kazi kwa kuheshimiana lakini pia kuhakikisha kwamba sisi wote ni wamoja bila tofauti zetu.

Ndiyo, ninafanya mazoezi asubui na jioni. Kwa sababu mazoezi, yanaimarisha mwili wangu, yanausaidia mwili wangu kuwa na afya njema, yananifanya niwe makini katika utendaji wangu wa kazi na wa sikuzote. Lakini pia unanisaidia kujumuika na watu.

Zana za ki dijitali ambazo natumia kila siku ni pamoja na computer, computer mpakato, pamoja na simu. Kwa sababu natumia hizi zana za ki dijitali kwa ajili ya mawasiliano. Kwaiyo zana ninazo zitumia hasa ni simu na computer mpakato.

Huwa nawakaribisha wafanyakazi wapya. Kwanza kabisa kwa kuwapa umuhimu wa kazi na kuwakumbusha lengo lao hasa la kuwa kazini Lakini pia, huwa nawapa majukumu madogo madogo, ambayo yanara, yanawarahisishia wao kutambua kazi zao na namna ya kuzifanya.

Uwezo ambao ninapenda kwa nao ni uwezo wa kufanya kazi mbali mbali mitandaoni. Naamini kwa ambao kufanya kazi mitandaoni ni moja hapo ya njia nzuri ya kujifunza ujuzi mbali mbali, lakini pia ni moja kuongeza kipatu. Kwa hiyo uwezo ambao ninapenda kwa nao ni kujifunza mitandaoni.

Nina himiza ushirikiano katika timu kwanza kwa kuangalia lengo kubwa la sisi kujumuika pamoja kama timu. Kama timu tunatakiwa tuwe na lengo moja lenye lina kutujumuisha wote. Lakini tatu ninahakikisha kwa mba tunagawanya makundi madogo madogo katika kazi.

Mimi ninapenda zaidi upepo kuliko AC. Kwa sababu AC inapokuwa kubwa. Inaweza ikaadhiri, kifua changu. Lakini upepo asilia. Unanifanya vizuri. Unanipa hali nzuri katika mwili wangu. Kwa hiyo, mimi ninapenda upepo zaidi.

Ndiyo, mimi huwa nafatilia matukio mbali mbali ya kimataifa. Matukio kama vile yanayo jumuisha, maghalika, utekaji, utoaji wa viongozi. Matukio kama vile ya maandamano. Huwa naangalia katika nchi mbali mbali, nchi kama vile Kenya, nchi kama vile Marekani.

Mimi huwa napenda kushirikia na natimu, lakini pia huwa nakikisha kwamba nikiwa kama kiongozi au msaidizi, tunashirikiana kufikia lengo lile ambalo limeekwa na bozi. Kama ni lengo letu, ni kuakikisha kwamba tunagawa vipeperushi kwa watu mia moja, basi nakikisha inakuwa hivyo.

Siku yangu ya kuzaliwa, huwa nasherehekea kwanza na watoto yatima. Watoto ambao wazazi wao wamefariki, au wazazi wao wanaishi katika hali ngumu, huwa napenda kusherehekea hivyo. Lakini pia, huwa na mara nyingi pia napenda kusherehekea siku yangu ya kuzaliwa kwa kufunga. Huwa namkabizi mungu kwa maisha yangu yajayo.

Mimi napenda zaidi kula wali kuliko ugali. Wali unaweza ukawa na kitu chochote. Wali maharage, wali nyama, wali samaki, wali mchuzi, rosti. Lakini uwe ni wali kuwa mi napenda wali zaidi.

Mchezaji bora wa mpira wa kikapu wa marazote ambaye ninavutiwa naye ni Hashim thabiti. Huyo ni mchezaji wa kikapu kutoka nchi ya Tanzania. Ni mchezaji ambaye anasifika zaidi kwa muonekano wake wa urefu. Ni mchezaji mrefu zaidi na anavutia na anafunga.

Mara nyingi huwa nanyoa nywele zangu mara tatu au mara nne kwa wiki kwa mwezi. Hii inategemea na namna zitakavyokuwa. Lakini sana mara tatu kwa mwezi ndio huwa nanyoa nyewele zangu ili kujiweka nadhifu.

Ninapokuwa katika wakati wasiwasi kwanza kabisa na hakikisha natuliza hisia zangu za ndani ili zisivute au zisizidishe wasiwasi huo. Ninajikumbusha kwamba huo wasiwasi unaonilitea au unaokuja kwangu. Ni kwamba kila mtu anaweza akapitia hali hiyo na sio mimi tu.

Mafunzo ya kazi ambayo ya milisa ilia zaidi ni mafunzo ya huduma mzuri kwa wateja. Kama tunavyojua wateja ni wafalme. Wateja ni watu ambao siyo tu wanatuletia vipato lakini pia kutokana na wawo tunapata binu mbalimbali au tunapeta pesa kuyo mafunzo mazuri nojifunza ni huduma kwa wateja.

Juisi ya matunda ambao ninaipenda ni juisi yanye embe. Embe inaeza ikawa na mchanganyiko wowote, inaeza ikawa na pasheni, inaeza ikawa na karoti kidogo, inaeza ikawa na vijindimu kidogo. Lakini hasa mchanganyiko mkubwa huwa umejazwa na embe. Juisi ya embe ni juisi tamu na ni juisi ambayo inavutiwa nayo.

Mahusiano yangu nafanya kazi wengine ni nayajenga kuhakikisha kwamba wote kazi ni tunalingo monya la kuongeza ufanisi lakini pia kuongeza mapato. Kwa hiyo hiki ni kitu ambazo mara zote tunajigumbusha lakini pia ni nakikisha tunaishi kwa upendo.

Tabia ambayo ninaipenda kwa wengine ni tabia ya busara na kuwa na hekima. Hii ni tabia ambao ninaipenda sana na ninajifunza kidogo kidogo. Unapokua na hekima au unapokua na busara. Inakuraisishia katika maamuzi yako ya kila siku na watu wanaokuzunguka.

Ndiyo, ninatumia mfumo usalama wa vidole. Mfumo huu kwa sasa umeenea sana. Katika maswala ya kibenki, katika maswala ya kupata namba mpya au simu mpya, ni lazima unatumia vidole ili kuambatanisha taarifa zako za NIDA.

Study muhimu zaidi kwa kazi yangu ni study ya matumizi ya teknolojia ya kompyuta kwa sababu teknolojia ya kompyuta kazi ni kwangu unaiabatanisha kwa kuweka taarifa au riporti za kila siku kwa kuadika mahudhurio kwa kuangalia mauzo.

Nina huyanisha kazi vipi na maisha binafsi. Kwanza ninaakikisha napanga ratiba za nyumbani kwangu, za maisha yangu binafsi na ratiba za kazini bila kuingiliana. Lakini pia ninahakikisha natenga muda zaidi wa nyumbani kama vile kuangalia watoto, kulea mume.